Rangi yako ya kupendeza ni ipi nyekundu nyekundu ni rangi nayopendeza sana konza sahi tunapokaribia siku ya valentine siku ya wapenzi rangi ya nyekundu ni rangi nzuri sana kwa hiyo kama kama huna valentine wako utafuta hata mimi sina tuko kwa page moja utafute valentine wetu. Kwa hiyo.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Nilikuwa napenda kusoma vitabu, kucheza na wenzangu, kwenda shule kucheza na simu kucheza tu michezo mingi nilikuwa napenda kufanya vitu mingi.

Unapenda kwenda madukani lini we kwenda dukani zina siku za kwenda siku yoyote mi naeza enda dukani sina siku ilio tengwa ya kwenda dukani mda wowote siku yoyote naeza enda dukani lakini napenda kwenda dukani mchana sio usiku naam.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Kukuwa muadilifu, kuskiza, kufuata sheria, na sana sana kwa kufuata sheria. Mda mwingi unajipata umekosea sheria fulani. Hapo kuna, kuna kichapo utachapwa. Si ile kuchapwa kama mtoto lakini, kuna adhabu utapata kwa kukosa kufuata sheria. Na hiyo imenifunza zaidi.

Una maswali funny. Jee unapenda kutembea kwa miguu ndiyo ilikuwa nitembee kwa nini tena mikono unapenda kutembea kwa miguu lakini si mara mingi sa zingine napenda kupanda gari inipeleke kutoka mahali pamoja hadi kwingine au pikipiki lakini sana sana napenda kutembea ni nzuri inapea mwili uzoefu uchangamfu. Kwa hivyo.

Unaoga mara ngapi kwa siku? Mahali kuna baridi. Mahali kuna baridi, naweza enda hata siku tatu bila kuoga. Mahali kuna joto, mara tano kwa siku. Lakini mahali kawaida, kiwango cha jua na baridi kiko sawa. Mara mbili kwa siku yatosha. Hata maramoja. Tusiharibu maji. Tusiharibu maji. Hata kama iko, lakini isiharibiwe.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu sana mara mingi sana. Sababu kutembea mimi ninavyo jijua kutembea kutumia pesa za mkononi nitajipata nimezimaliza na sijafanya nazo kenye nilikuwa nataka kufanyia. Kwa hivo heri kukua nazo kwa simu. Sababu utapiga hesabu zikiwa kwa simu si ile utachukua tayari unapeana unapewa kenye unataka zikiwa kwa simu unaweza zifanyia hesabu. Ujiambie sahii nataa kuchukua hiki ni chukue kile ni chukue kile. Utaavoid kitu inaitwa utaepuka kitu kinaitwa impulse buying kwa kizungu naam kwa hivyo ni vizuri. Kutumia zikiwa kwa simu kuliko mkononi mkononi zitaisha haraka na hutatumia vyenye ulikuwa unataka utakuwa umeharibu tu.